Kwanza kabisa ninapopata matatizo kazini huwa ninaangalia chanzo cha tatizo hili Hili tatizo limesababishwa na nini hasa ndio liwezi kutokea Basi pindi tumninapojua chanzo cha tatizo Ndipo ninaweza kukabiliana nalo na huwa nikipata chanzo cha tatizo hilo basi Mara nyingi ninangalia ni njia gani ninayoweza kutumia Hili basi niweze kuziba pengo hala kuweze kano wa tatizo hilo kutokia katika siku zijazo ama ni nani mwenye amesababisha tatizo hilo kama ni mfanyi kazi mwenzangu basi haina budi ni mkalishe chini ni zungumze na yeye, nijue, ni ni chenye kili pelekea mpaka tatizo hilo basi likawa, likapatikana katika sehemu ya kazi ni napofanya hivyo maranyingi huwa basi ninaweza kumsaidia hata mfanyi kazi mwenzangu Ili basi ya siweze kupata tatizo lingine wakati mwingine So ninapojua chanzo cha tatizo Iwe ni mtu, iwe ni kitu ama iwe ni tukio fulani ambalo nimesababisha tatizo hilo huwa basi ninaangalia mbinu, ni mbinu gani Ninazoweza kutumia Ili kurekebisha tatizo hilo ya nani napopata mbnu hizi za kurekebisha tatizo hilo basi mara nyingi huwa ninapata Nime lishambulia tatizo na haliwezi tena kujirudia ama hata likijirudia lakini bado nitakuwa na uwezo wakulikabili kwa njia nyingine So ninapo fanya hivyo inanisaidia sana Kwanza kabisa hile kutambua hicho chanzo cha tatizo huwezi shughulikia kitu ambacho hukijui mzizi wake ni gani Unapojua mzizi wa kitu ama unapojua chanzo cha kitu Ndipo unaweza kuwa na nafasi nzuri sana yakushambulia jambo hilo ama tatizo hilo ya so mara nyingi ni kama nimepata pengine tatizo limesawabishwa na pengine hitilafu za mitambo ama hitilafu ya teknolojia mara nyingi huwa ninaangalia ni mbinu gani ama ni machine gani ambayo nitaweza kutumia baadae ili basi tatizo hilo lisipatikane ili mambo yawesawa katika kazi Hakika ninapofanya hivyo basi ninapata kazi yangu hiko shwari iko sawasawa na ninaboresha pia yale matokeo ya kazi Kwa sababu matatizo mara nyingi huleta huleta huleta shida katika kazi na unapata uzalishaji pia kama kulikowa matatizo Hakika hauta kwa barabara kama ungekua kama hilo tatizo pengine hali kutokea ama halingetokea So muhimu ni kutambua tatizo lenyewe kujua njia za kulikabili na basi hatimaye unapofanya hivyo Hakika utakua umefanya hilo tatizo liishe na liishe kabisa nisijuridie baadae Hivyo ndivyo maranyingi ninashambulia matatizo na matatizo kazini huwa yanaisha kabisa pasi kurudia tena wakati mwingine.

Mara nyingi ninatumia programu za mawasiliano. Hizi programu za mawasiliano ndiyo programs ambazo zinatumika sana kwa mtu yeyote yule anayetumia simu. Kwa hiyo hata mimi sinabudi kuwa ninazitumia sana. Huwa ninazitumia sana programu hizi za mawasiliano. Kwa sababu chanzo kikubwa kabisa ama umuhimu wakwanza kabisa ni kwa kuwa na simu ni chombo cha mawasiliano simu ni chombo cha mawasiliano basi baadhi ya programs hizi ambazo ni nazitumia ambazo ni programs na mawasiliano ni WhatsApp WhatsApp inaniwezesha kufanya mawasiliano na watu wengi sana Kwa sababu huu ni mtandao ambayo karibia kila moja Kwa sahi yuko na uzowefu waku itumia Kwa hivyo hii ni njia moja wapo nzuri sana ambayo mtu anaeza itumia katika mawasiliano na karibu jamii zote uwe unapata hakukosi mtu mwenye Whatsapp Kwa nini nitumie Whatsapp? Wee Whatsapp huwa ninaitumia mara nyingi kwa sababu ikona security ikona end to end security na huwa ukitumia mtu messages haziezi kuwa hacked mara nyingi message basi haiezi kuwa hacked ama kuland kwa mikono ambayo siyo So mara nyingi ninapenda sana kutumia Hii program ya WhatsApp kwa sababu ya security yake Halafu pia WhatsApp unaeza ifanya mawasiliano kwa njia ya video Kwa njia ya video Hii inapokuwa na nini na mazungumzo na mtu na Pengine ulikua unataka kitu flani pengine kwa duka wacha tuseme Mara nyingi unapo kuwa katika mazungumzo ya Whatsapp hakika basi mabiashara Naeza fanya mambo mengi sana kutumia nini kutumia hili nini ya Whatsapp Kwa hiyo ninapenda sana kutumia Whatsapp na program nyingine ya nini ni Facebook Facebook ni mtandao wa kijamii ambao unatumika sana kwa mawasiliano na hii huwa mara nyingi inatumika na watu na kila mwanajamii katika mtandao hua anatumia hii program ya Facebook Kwa sababu hata kama hauna bundles Kunayo ile nini free mode sma free chatting ambao sasa unaweza kuchat na watu unaweza kufanya mazungumzo na watu unaweza fanya mawasiliano na watu na kwa njia hiyo na pia Facebook unaweza fanya masiliano ya kunadi kitu chako unakieka kitu chako yani unadivertize kitu chako ukipost pale basi kila mmoja anapata fursa ili ya kuona bidhaa yenye unauza ama lile jambo ama service yenye you provide so hiyo inasaidia sana katika kufanya advertisement.

Ninapenda sana chakula chenye ladha tamu lada ambayo imechanganyi kana ladha hii tamu huwa inakuanga nzuri sana Kwa sababu karibia ladha zote zile ama karibia zile vitu zote zenye zinapendeza hua zinapatikana kwa nini hii moja ya so Hii ladha tamu hukuanga nzuri sana na inanipendeza sana ninapenda chakula chenye ladha tamu.

Kwanza kabisa mafanikio ya timu si mafanikio ya mtu binafsi. Kwa hivyo haya ni mafanikio yanayo stahili kusherehekewa na timu yote. Kila mmoja ambaye amehusika katika jambo ama ame mwenye amehusika katika hilo jambo Basi anao ama anayo fursa ya kufanya nini ya kupata kusherehekea sababu ushindi watimu ni ushindi wa watu wote Kwa hivyo ni kila moja awe hapo Kila moja mwenye alihusika Basi naye akaweze kuhusishwa katika kusherehekea mafanikio katika timu Hii ni vizuri sana kwa sababu sasa pale kuna Kila mmoja amehusika, kila moja kuna sehemu ambayo amecheza kama mwanatimu ambayo basi haina budi kuitwa watu wote mahali pamoja kukusanyika kama timu moja na basi munapo kusanyika mundu wa tunaanza kutambua kwanza yule mfanyikazi ambaye alifanya kazi yake kwa umakini sana ama ambaye aliperform to his or her best huyo tunapompata Basi huwa tunamtuza wakati wa hiyo sherehe Tunawatuza wale wafanyikazi ambao wali Walipata kujukumika ama walipata kushuligia ama jukumu yao Lipaswavyo na wakaleta mafanikio zaidi ya katika timu Sio kitimu ni kila moja amehusika lakini utapata kuna mwingine amehusika zaidi. Basi yule mwenye amehusika zaidi ni vizuri sana apate kuchambulika. Ukimtambua mtu kama huyu hakika basi kutakuwa na ule ushindani. Na ushindani yuko competition inaleta mazao mazuri. Inaweza kuleta mazao mazuri kwa sababu kila moja hatakuwa anashindana ili ile kazi yake ama ile sehemu yake iwe bora zaidi ya mwenzake na basi tu wanapoanza kushindana vile watu wa timu mara nyingi matokeo huwa yanaridhisha matokeo huwa mazuri tena sana sababu gani kila moja amefanya kazi yake yote amefanya kazi tu her level best amefanya kazi ili yenye yeye mwenyewe anafanya anajua hii, hii nimefanya jinsi inavyo takikana ili abasi awepo akiwa mshindi ama akiwa amefanya kazi yake nakitambulika ile zawadi huwa ina mpamotisha Iyo maranyingi huwa tunaita timu pamoja Tunapo ti itatimu pamoja Kila mmoja anapata ile nafasi ama fursa ya kusherehekea ya kusema yale mambo ambayo pengine Yalimkumba matatizo ambayo yalimkumba katika nini na unapofanya hivo basi Unapata kuna ule ushirikiano inaleta umoja inaleta kuonekana uwazi fulani inaleta konekana kuwa kila moja Anatambulika kwa ile nafasi ambayo anafanya Basi hii huwa inapea mtu motisha ama inapea mfanyikazi motisha ili hata azidi kupaform ama azidi kujukumika zaidi na zaidi pasi na shaka.

Mimi ni mtu wa kuwahi mimi ni mtu wa kuwahi iwe ni masaa ya kufika kazini iwe ni uwajibikaji wangu wa kazi huwa mimi ninapenda sana kuwahi ninapenda sana kuwahi kuliko kuchelewa kuchelewa mara nyingi inaleta changamoto maana basi unapochelewa kwasilisha kazi ama kufika kazini kunakuwa na changamoto hata inawezapelekea kufutwa hata kazi kwa sababu ni kutowajibika ukichelewa ni kutowajibika so mimi ninapenda sana kuwahi kuliko kuchelewa ninapowahi kwa kazi mara nyingi ninapata muda mwafaka wa kufanya mambo yangu wa kufanya vitu vyangu wa kupanga kazi zangu wa kuangalia chenye ninapaswa kufanya kwa siku hiyo ninapata muda tena wa kupumzika sababu sasa unapotoka nyumbani kuelekea kazi safari ni hatua mara nyingi ukifika kazi unakuwa umechoka so kama umechoka basi pale unapopata fursa ya kupumzika ama ukifika mapema ukipumzika unapata muda mzuri wa kupumua na wa kurelaxisha mwili ili uanze kazi vizuri na pia unapowahi katika kazi mara nyingi pengine kuna kazi ambayo hukuikamilisha jana kwa hiyo sasa unapowahi kazini mara nyingi unapata ile fursa ya kuikamilisha ile kazi ambayo hukuwa umeikamilisha siku iliopita na basi unapoikamilisha huwa inakufurahisha basi tuangalie kuchelewa ukichelewa on the other hand utapata hauna wakati wa kupumzika ni kufika kazi na kuanza mara moja na huku kuchelewa ni hatari ni hatari sana maana unezapata kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa lifanyike kwa ule wakati ambao hauko ama ambao haukua kazini na basi kama kulikuwa na jambo ambalo lifanyike kabla wewe ufike hakika utakua umekosea jambo la kwanza utakuwa umekosea hata kama si muda wa kazi lakini utakuwa umekosea lakini unapokua pale kazini mapema unapowahi pale kazini basi inakupea fursa ya kuwa kukiwa na dharura lolote lile wewe uko pale unaweza kulishughulikia basi kwa njia hiyo unaona unaweza kuwa na nafasi nzuri sana katika kazi na hata pia unapofanya hivo basi yule bwana wako ama bosi wako basi atakuwa na raha na wewe kwa sababu kazi utakuwa unaifanya kwa wakati na kila kitu kinaenda jinsi kinavyostahili kuenda lakini mwenye anachelewa huwa ni chukizo ama ni kero katika kazi sababu sasa anakuja amechelewa ukifika hapo umechanganyikiwa haujui uanze wapi haujui uanzie wapi haujui hata kazi ya jana ulimalizia wapi lakini unapowahi basi unapata muda mzuri wa kupanga kazi zako unapanga kazi zako unapanga ile yenye utaanzia yenye ni most urgent unaenda hivyo mpaka ile yenye utaimaliza huko na jioni ambayo haina haraka ya kukamilisha.

Ninapenda keki iliyotengenezwa Kwa kutumia chocolate hii ni keki ambayo mimi hupenda sana kuila Napenda latha yake inapendeza ninapenda mwonekano wake pia inavutia latha yake ina inavutia tu pia na ineza kufanya hadi udondokwe na mate tuu wakati ukiona na pia napenda jinsi inayotoa ile harufu nzuri Harufu ya kupendeza ambayo harufu inavutia pia ninapenda sana keki zilizo tengenezwa na chocolate ninapenda sana ninapenda mwonekano wake ninapenda harufu yake ninapenda taste yake ya inaonja vizuri ni tamu.